Ndiyo, napenda zaidi kusimamia kuliko kusimamiwa, lakini kwa mtazamo mzuri, si wa utawala. Napenda kusimamia kwa sababu, napenda kupanga mambo na kuona yakifanikiwa, inanipa nafasi ya kusaidia wengine wafanye vizuri, napata kuridhika kuona timu inakua, si mimi peke yangu.

Napendelea hali ya baridi kidogo kuliko joto kali. Baridi inakupa hisia ya utulivu. Unaweza kuvaa nguo nzuri, kunywa chai au kahawa moto na hata kulala kwa starehe. Joto kali mara nyingine huchosha haraka. Unakosa usingizi mzuri na unaweza kuitaji kukaa chini ya kivuli au kwenye baridi ya hewa.

Ndiyo. Napenda kujihusisha na ubunifu ubunifu wangu sio tu kupiga picha au kuchora. Ni jinsi unavyo shughulikia changamoto, kutafuta suluhisho mpya au kubadilisha mambo ya kawaida kwa kipekee. Napenda kujaribu njia tofauti za kufanya mambo, kuandika mawazo mapya au hata kupanga ratiba kwa njia isiyo ya kawaida. Ubunifu pia ni burudani. Unafanya kazi iwe ya kufurahisha au mzigo.

Rangi yangu ya kupendeza ni bluu bluu inanipa hisia ya utulivu na amani, kama kuona anga ya asubuhi au maji ya bahari. Pia ni rangi ya kufikiria kwa kina, inasaidia kupanga mawazo na kupumzika akili. Wakati mwingine napenda mchanganyiko wa bluu na rangi nyepesi za kijani au nyeupe, kwa hisia ya mwanga na furaha.

Napenda hali ya watu wa mtaa wangu, watu wanajuana hata kama ni kwa kusalimiana tu. Kuna kelele za kawaida za maisha, watoto wakicheza, muziki kwa mbali na wauzaji wakipita. Kuna duka au kibanda cha karibu ambacho nikifika sihitaji hata kueleza sana. Ninachotaka.

Ninapojiandaa kwa mkutano, ninapitia hatua kadhaa, kwanza kuelewa agenda. Ninasoma agenda ya mkutano na kuhakikisha naelewa mada zote zinazozungumziwa. Hii hunisaidia nipange mawazo yangu mapema. Kukusanya taarifa. Nikihitaji kuzungumzia poindi maslumu nakusanya data, ripoti au kumbukumbu muhimu ili niwe na vianzo sahihi vya kujibu maswali. Kuandika nukta kuu. Nafanya orodha ya pointi muhimu ama maswali yanayopaswa kuulizwa ili mkutano usipite bure.

Ndio, nimewahi kufikiria sana kuanzisha biashara yangu. Mara nyingi wazo hukuwa ni kukuwa na kitu changu. Mahali ambapo naweza kufanya maamuzi mwenyewe. Kutumia ubunifu wangu na kuona juhudi zangu zinazaa matunda moja kwa moja. Changamoto kubwa hukuwa hofu ya kuanza. Mtaji, hatari ya kushindwa na presha ya jukumu. Lakini tamaa ya kujifunza, kujitegemea na kukuwa inaendelea kunisikuma. Napenda kuanza kidogo. Nijaribu nijifunze kutokana na makosa alafu nipanue taratibu.

Nina kumbukumbu nyingi zuri za shule, lakini moja inayotokeza tabasamu kushinda zote ni mashindano ya michezo shuleni. Nilikosa mara nyingi kuzungumza hadharani, lakini nilipokuwa kwenye timu ya mpira wa miguu, tulishirikiana, kucheka na kushinda au kupoteza pamoja. Hiyo iliboresha urafiki na kuwacha kumbukumbu zisizosahaulika.